Ninapojitambua udhaifu kwangu kazini Kwanza hujaribu kuelewa ni kwa nini udhaifu na jinsi unavyoweza kuwathiri kazi yangu Baada ya hapo huunda mpango wa kuboresha eneo hilo kwa mfano kwa kujifunza ujuzi mpya kuuliza msaada kutoka kwa wenzangu au waalimu au kutumia mbinu mpya za kufanya kazi Pia hufuatilia maendeleo yangu ili kuona kama kuna maboresho.